Napenda kula chakula cha asili ya kinyumbani kama vile ugali kwa sukuma ugali kwa nyama ugali kwa samaki. Pia napenda kula chakula cha haraka kama vile chipsi, pizza na baga. Wakati mwingine pia napenda kula vya kula vya skari kama vile keki, chapati ya skari. Lakini napenda kula vyakula vya sukari kwa maramoja, kwa muezi, sipendi sana.